Wakati wa msongo wa kazi, uchukua hatuwa mbalimbali ili kujiduliza na kurejesha umakini. Kama vile kupanga upya majukumu kwa kuyaeka katika vipa umbele, kuchukua mapumziko mafupi ili kupumua kwa kina hau kutembea kidogo, kuzungumza na ufanya kazi mwenzangu hau msimamizi, kuhusu changa moto zinazo kutana nazo na kuakikisha ninadhabiti mda wangu vizuri. Hili kuepuga mzigo usio walazima. Pia, mjitaindi kudumisha mtazamo chanya kwa kujigumbusha malengwa ya kazi. Kufanya mazoezi mepesi au kusikiliza mziki wa kutuliza baanda ya kazi pamoja na kuakikisha napata usingizi wa kutosha na lishebora. Kwani mambo haya unisaidia kurejesha nguvu za mwili na akili na unifanya niweze kubaliana na shinikizo na kazi kwa ufanisi zaidi.

Dio, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa furza ya kujifunza tamaduni, tofauti na ladha mpya. Unifanya nipanue uzoefu wangu wa upishi na mara nyingi hunisaidia kugundua chakula ninachoeza kukipenda zaidi kuliko nilivyotarajia. Kuonja vyakula vipya, pia hunifanya niwe na mtazamo wazi, hunipa ubunifu katika uchaguzi wa chakula, na uniongeza hamasa ya kupika hau kula kwa njia tofauti. Jambo, linalofanya uzoefu wa chakulauwe wa kufurahisha na wenye maana zaidi.

Ningependa kuona maendeleo katika jamii yanayo lenga kuboresha elimu bora na inayopatikana kwote. Uduma za afya zilizo imaru na nafu, pamoja na furza za ajira hasa kwa vijana hili kupunguza umasikini na utegemezi. Pia ni muhimu kuona maedeleo katika usawa wa kijinsia, uanjibikaji wa viongozi na matumizi bora ya teknolojia kwa maedeleo ya kiuchumi na kijamii. Jamii pia inapaswa kuhimarisha mshikamano, kuheshimiana na kulinda mazingira kwa maendeleo endelevu. Kwani mambo haya yote kwa pamoja, uchangia kujenga jamii, salama, yenye haki na inaewawezesha watu wake kuhishi maisha bora na yenye matumaini kwa vizazi, vyasasa na vijavya.

Dio, ninatowa sandaka au michango kulingana na uwezo wangu kwa sababu ninaamini kushirikiana na kusaidiana ni msingi muhimu wa wastan wa jamii. Kutowa sandaka, unipafuza ya kuchangia maitaji ya wengine kama vile kusaindia wenyeuitaji, taasisi za kijamii au miradi ya maendeleo na unijengea moyo, wauruma na wanjibikaji kwa jamii inaviyo zunguka. Pia usaidia kuimarisha mshikamano wa kijamii na kukunikumbusha umuimu wa kushukuru na kutumia rasili mali ni lizo nazo kwa njiya chanya inayeweza kuleta mabadiliko hata kama ni madogo katika maisha ya wengine.

Diyo, napenda kucheza ngoma kwa sababu hunipa furaha hunisaindia kupunguza msongo wa mawazo na hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Kucheza ngoma pia ninjia nzuri ya kujieleza, kuimarisha afya ya mwili, kupitia mazoezi na kushirikia na na wengine katika matukio ya kijamii hau ki tamaduni. Zaidi ya hayo, ngoma hunifanya nijisikie karibu na tamaduni zangu na kuniongezea kujiamini. Hivyo, kuifanya iwe shuguli yenye manufaa kwa mwili, hakili na mahusiano ya kijamii.

Napenda kununua vitu katika maeneo yanayotoa bidhaa bora kwa bei nafuu na huduma nzuri kwa wateja. Kama vile maduka makubwa, masoko ya karibu au maduka maalum kulingana na aina ya bidhaa ninayohitaji. Pia huchagua kununua mahali palipo rahisi kufika na penye mazingira salama. Na wakati mwingine, hutumia ununuzi wa mtandaoni kwa sababu huokoa muda na hunipa fursa ya kulinganisha bei na ubora wa bidhaa. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kufanya maamuzi ya busara yanayokidhi mahitaji yangu, huku nikihakikisha napata thamani halisi ya pesa yangu.

Dio, napenda kujifunza historia kwa sababu hunisaidia kuelewa chimbuko la jamii, tamaduni na mifumo ya maisha ya sasa, pamoja na kunipa maarifa kuhusu makosa mafanikio ya waliotangulia. Kujifunza historia hunipanua ufahamu wangu, h unijengea fikra pana na hunisaidia kuthamini mabadiliko yaliyofanyika kwa muda. Jambo linalonifanya niweze kufanya maamuzi bora kwa sasa na kwa siku zijazo hivo nikijenga heshimu kwa urithi wa kitamaduni na kijamii.

Ninasheerekea mwaka mpya kwa njia tulivu lakini yenye mahana kwa kutumia munda pamoja na familia au marafiki kwa karibu. Kutafakari mambo nilio fanikiwa na changamoto nilizo kutana nazo katika mwaka uliopita na kueka malengo mapia kwa mwaka unaoanza. Mara nyingi, ujumuisha kushiriki chakula maalum, kusikiliza mziki, kutazama matangazo ya kuesabu sekunde za mwisho za mwaka au kushiriki ibanda hau sala kama jia ya kushukuru na kuomba baraka kwa mwaka ujao. Kwa kufanya hivya, ninauanza mwaka mpya nikiwa na matumaini mapia, mtazamo chanya na jia ya kujiboresha binapsi na kuchangia vyema katika jamii.

Ndio, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa njia ya heshima na yenye kujenga kwa sababu hunisaidia kuelewa maswala yanayoathiri jamii, uongozi na maendeleo ya nchi. Majadiliana ya siasa hunipanua ufahamu wangu kuhusu mitazamo tofauti. Hunifanya niwe raia mwenye taarifa sahihi na hunichochea kufikiri kwa kina kuhusu haki, uwajibikaji na maamuzi ya kisera. Mradi tu mazungumzo hayo yawe ya busara, yasiyo na matusi na yenye lengo la kujenga uelewano maendeleo ya pamoja.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati napanga ratiba ya kazi zangu kwa kipaumbele nikigawa kazi kubwa kubwa kwa hatua ndogo zinazoweza kushughulikiwa na kuhakikisha ninaweka muda maalum kwa kila kazi ili kuepuka kuchelewesha. Pia hutumia mbinu za hudhibiti wa muda kama kuondoa vikwazo vinavyoweza kuzuia umakini kutumia vifaa. Zaidi ya hayo, ninaweka malengo dhabiti kufuatilia maendeleo yangu na kuwa na nidhamu binafsi ili kuhakikisha kila hatua inafanywa kwa wakati. Jambo, linaloongeza ubinafsi na kupunguza msongo wa kazi.

Ninaweka nenosiri salama kwa kutumia mchanganyiko mgumu wa herufi kubwa na ndogo nambari na alama maalum na kuepuka kutumia maneno au tarehe zinazoweza kupashiriwa kama majina au siku za kuzaliwa. Pia, hutumia nenosiri tofauti kwa accounti tofauti, kuhakikisha sitatuma nenosiri moja kwa moja na mara kwa mara hubadilisha nenosiri langu ili kuongeza usalama. Zaidi ya hayo ninaweka udhibitisha wa hatua mbili two factor authentication. Pale inapowezekana na kuhifadhi nenosiri zangu kwa njia salama. Kama kwa kukutumia meneja wa neno siri password manager ili kuzuia uvujaji au wizi wa taarifa binafsi.

Ninajikinga na juakali kwa kutumia binu katha hili kulinda ngozi na afya yangu kwa ujumla. Hii inajumuisha kufa nguo zinazofunika mwili kama shati za nyemikono mirefu na suruwa ndefu, kutumia kofia, pana na miwani ya jua hili kulinda uso na macho na kutumia kirutubisho changozi kilicho na kinga ya jua au Sanskrit. Kwa SPF inayofa, pia uchagua kukaa kivuli au dani ya majengo wakati jua likokali zaidi, kunywa maji ya kutosha hili kuwepuka upungufu wa maji muilini na kupunguza shuguli nzito za muili wakati wa masa ya juali kukali. Yote kwa lengola kudomisha hafya na kuzuhia mandhara kama kuchoma ngozi au kupoteza maji muilini.

Ningependa kutembelea mji wa Kyoto, inchini Japan, kwa sababu unamchanganyiko wa kipekee wa historia, utamaduni na mandhari ya asili. Kyoto, inajulikana kwa makanisa yake ya kale, makaburi, bustani za kiyeni na sherehe za jandi zinazovutia watalii kutoka kila kona ya dunia. Kutembelea mji huu, kungeweza kunipa fursa ya kujifunza zaidi kuhusu historia na utamaduni za kijapan, kushudia uzuri wa mandhari ya asili kama vile msitu wa bamo na bustani za che blossom na pia kupata uzoefu wa maisha ya kila siku ya wenyeji katika mji wenye hifadhi ya urithi wa kitamaduni.

Nimejaribu chakula cha kijapani kinachoitwa sushi ambacho ni mchanganyiko wa mchele mahalum, samaki au viungo vingine maranyingi igiwa kimeshidikwa kwa bahari ya nori. Nilipo kijaribu nilivutiwa na ladha yake ya kipekee mchanganyiko wa harufu unji wa mchele laini na viungo vinavyongeza uchangamufu wa kila kipande. Kuonja sushi kulinifanya nipanue mtazamo wangu kwa vyakula kunijengea hamasa ya kujaribu vyakula vingine vya kigeni na kunionyesha jinsi tamaduni tofauti zinavyoweza kuonyesha ubunifu wa upishi kwa njia ya ladha na uwasilishaji wa chakula.

Ninafuatilia timu ya Manchester United katika soka kwa sababu ina historia ndefu. Ya mafanikio, ina wachezaji wenye ubunifu, na wakuhamasisha na mashabiki wake duniani kote hutoa mshikamano wa kipekee wa kijamii. Kufuatilia timu hii kunanifanya nijue maendeleo ya ligi, mbinu za wachezaji na matukio ya kipekee ya michezo. Huku pia kunipatia burudani na fuzo ya kujadili matokeo na marafiki wengine wanaopenda soka. Zaidi ya hayo, kufuatilia Manchester United kunanijengea shauku ya mchezo, nidhamu ya kushirikiana na wengine na kuelewa jinsi timu inavyoshirikiana kushinda changamoto.

Ndio, napenda kupiga chombo cha muziki kwa sababu hunipa nafasi ya kujieleza kihisia, kunituliza mawazo na kuniongezea ubunifu. Kupiga chombo kama gitaa au kinanda, hunisaidia kuboresha umakini na nidhamu, kunifanya nifurahia muziki kwa undani zaidi, na pia hunipa fursa ya kushirikiana na wengine katika mazoezi au maonyesho. Jambo linalofanya mziki kuwa sehemu muhimu na yenye thamani katika maisha yangu.

Tabia inayo nikera zaidi ni ukosefu wa heshima na kutozingatia wengine, kama vile kuzungumza kwa sauti kubwa bila kuzingatia wenzio, kuchelewa mara kwa mara bila sababu au kutimiza ahadi za maneno. Tabia kama hizi uonyesha kutokujali hisia na muda wa wengine, kuna sababisha migongano isio ya lazima na kushusha morali ya wale wanao zunguka mtu huyo. Zaidi ya hayo, tabia hii hunifanya nisitishe kushirikiana kwa urahisi na watu hao kwa sababu haina heshima wala uwajibikaji unaohitajika katika mahusiano mema ya kijamii na kazi.

Ndio, ninavaa saa kwa sababu ni chombo muhimu kinachosaidia kufuatilia muda na kupanga shuguli zangu za kila siku. Zaidi ya umuhimu wake wa kiutendaji, saa pia inaweza kuwa kipande cha mitindo, ikiongeza mvuto wa nguvu na kuonyesha mtindo wangu binafsi. Kwa hivyo kuvaa saa kunanisaidia kua makini na muda kunipa urahisi wa kupanga kazi na pia kunionyesha heshima kwa wakati wa wengine ninapokutana nao.

Shughuli zangu za wikendi kawaida zinajumuisha mchanganyiko wa kupumzika, burudani na shughuli za kujijenga binafsi. Huchukua muda wa kupumzika baada ya kazi ya wiki, kama vile kusoma kitabu, kusikiliza muziki, au kutazama filamu, pamoja na kutembelea familia au marafiki ili kudumisha uhusiano wa kijamii. Pia hujumuisha shuguli za mwili kama mazoezi kutembea au michezo na wakati mwingine kujifunza au kufanya miradi midogo ya kibinafsi yote kwa lengo la kuanza wiki mpya nikiwa na nguvu. Mtazamo chanya na mpangilio mzuri wa maisha.

Nina wakaribisha wafanya kazi wapya kwa njia ya heshima, kirafiki na ya kueleweka ili wajisikie wanakaribishwa na kuwa sahemu ya timu. Wanza kuwa mkarimu, kwa kuwasalimia kwa moyo mkujufu, kuwatambulisha kwa wenzake na kuelezea mpangilio wa kazi na utamaduni wa kampuni. Pamoja na kutoa mwongozo hau msanda wote wa awali wanapo hitaje. Zaidi ya hayo hujaribu kuwasikiliza, kujibu maswali yao kwa uvumilivu na kuimiza mshikamano wa kijamii kupitia mazungunzo haushughuliza pamoja. Ili wafanya kazi wapya, wajisikie, wanadhaminiwa na waweze kuwanza kazi kwa kujiamini na hari.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa ajili ya kazi na elimu kwani inarahisisha, maadishi, mahesabu, utafiti na mawasiliano ya haraka kupitia barua pepe hau program za mkodoni. Pia, hutumika kwa burudani kama kutazama video, kusikiliza muziki au kucheza michezo ya kompyuta pamoja na kushiriki katika mitandao ya kijamii na kupata habari za haraka. Zaidi ya hayo kompyuta huniwezesha kupanga ratiba kuhifadhi file muhimu na kufanya shughuli mbalimbali za kiutendaji na kibinafsi kwa ufanisi jambo linaloongeza tija na urahisi wa maisha ya kila siku.

Ndio, napenda chakula kitamu kwa sababu hunipa furaha na kuridhika. Na hunifanya nithamini juhudi na ubunifu unaowekwa katika maandalizi ya chakula. Chakula kitamu pia huleta watu pamoja, huongeza hamasa ya kula kwa afya, na unifanya nifurahie tamaduni tofauti kupitia ladha na viungo mbalibali. Jambo linalofanya uzoefu wa kula uwe wa kufurahisha na wenye kumbukumbu nzuri.

Mara nyingi wikendi, ninatumia muda kupumzika, kujiburudisha na kushughulikia shughuli binafsi. Huchukua muda wa kupumzika baada ya kazi ya wiki, kama kusoma kitabu, kutazama filamu, kusikiliza muziki au kutembea. Pia hufanya mazoezi au michezo ndogo ili kudumisha afya, kutembelea familia au marafiki ili kudumisha uhusiano wa kijamii. Na wakati mwingine kujifunza au kufanya miradi midogo ya kibinafsi yote kwa lengo la kuanza wiki mpya nikiwa na nguvu, mtazamo chanya na mpangilio mzuri wa maisha.

Ninapenda kuandika kwa kompyuta kuliko kwa mkono kwa sababu kunarahisisha haraka uandishi kuadiri makosa na kuhifadhi au kushiriki maadishi kwa urahisi. Kompyuta pia, huniwezesha kutumia zana za kiufundi, kama mistari, fomati, au programu za kupanga mawazo, jambo linalo ongeza ufanisi na utaratibu katika kazi zangu. Hata hivyo, mara nyingine huandika kwa mkono pale ni napotaka kufikiri kwa kina, kunjibua, kwa ubunifu na kukumbuka kwa hurahisi. Kwani mchakato wa kuandika kwa mkono, pia usandia kumbu kumbu na mtazamo wa kibinafsi.

Mara nyingi ninatumia muda kati ya saa mbili hadi nne mtandaoni kwa siku. Kulingana na shughuli ninazofanya. Sehemu kubwa ya muda huu hutumika kwa kazi au maswala ya kielimu kama kusoma, kufanya utafiti au kuwasiliana kupitia barua pepe na programu za mawasiliano. Baadhi ya muda hutumika kwa burudani kama kutazama video kusikiliza muziki au kutumia mitandao ya kijamii huku nikijitahidi kuweka usawa ili muda mwingi usipotee mtandaoni na kudumisha afya ya mwili na akili.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, uchukua atuwa mbali mbali zinazolinda mazingira na kuamasisha matumizi endelevu. Uwanza kwa kutumia mabegi ya kitambaa au mifuko ya kudumu badala ya plastiki kuepuka bidhaa za plastiki zinazo tumika maramoja na kuzingatia bidhaa zinazoweza kutumika tena au kupandizwa. Pia, kutumia chombo au kikombe changu binafsi, bandala ya plastiki, kutenga plastiki inaeweza kutumika tena au kuchakaa na kuamasisha wengine kufuata tabia hizi, jambo linalo saindia kupunguza uchafuzi wa mazingira na kulinda viumbe hai.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha taarifa zinapokelewa na kueleweka kwa usahihi na kwa wakati unaofaa. Ili kurahisisha ushirikiano kufanya maamuzi sahihi na kufanikisha malengo ya kizazi. Hii inajumuisha kuwausiliano kwa uwazi, kwa heshimwa na kwa usahihi kwa lugha. Kusikiliza kwa makini maoni ya wenzako na kutoa maelezo ya kutosha bila kuchanganya au kuleta sintofahama. Zaidi ya hayo, mawasiliano bora kazini huchangia kuimarisha mshikamano wa timu, kuongeza ufanisi na kuunda mazingira ya kazi yenye heshima, uajibikaji na uelewa wa pamoja.

Ndio, nimejaribu kujifunza kupiga gitaa, na uzoefu huo ulikua wa kujitunza, na kujifunza na kufurahisha. Kupiga gitaa, kuna nisaidia kuelewa muziki kwa udani, kuboresha uratibu wa mikono na akili na kunijengea uvumilivu na nidhamu, kwani kunahitaji mazoezi ya mara kwa mara. Zaidi ya hayo, kuna saidia kujieleza kihisia kupitia sauti na midudo. Kunipanua ubunifu wangu na kuniruhusu kushiriki muziki na wengine katika berudani au maonyesho ya kijamii.

Kila jioni kabla ya kulala, hufanya shuguli zinazoniwezesha kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Huanza kwa kuosha uso na kuzingatia usafi binafsi, kisha hupanga mamo ya siku inayofuata kama kupanga nguo hau ratiba ya kazi. Mara nyingi huchukua muda wa kutafakari au kusoma kitabu, kusikiliza muziki tulivu au kufanya mazoezi mepesi ya kupumzika. Ni jambo linalosaindia akili kutulia. hatimae hupunguza mwanga mkali na teknolojia kuwakikishe usingizi ni wakutosha ili kuamka asubui nikiwa na nguvu, mitazamo chanya na tayari kushughulikia. Shughuli za siku mpya.

Ninapenda keki ya chocolate kwa sababu ina ladha tamu yenye unyenyekevu na hutoa furaha ya kipekee kila kipande. Keki ya chocolate pia huchanganya vizuri na viungo vingine kama krimu, karanga hau matunda jambo linalo ongeza utofauti wa ladha na burudani ya kula. Zaidi ya hayo, kula keki hii ni uzoefu wafuraha, wa kijamii na kibinafsi. Kwani, mara nyingi, hula kwenye sherehe hau wakati wakupumzika. Na hufanya tukio kuwa la kumbu kumbu na la kufurahisha zaidi.

Ninapendelea kuamka na jua kwani hunisaidia kuanza siku kwa mtazamo chanya kuupata mwanga wa asili unaoongeza umakini na nishati na kunipa muda wa kupanga shughuli za siku mapema. Kuamuka na jua pia, hufanya niwe na mpangilio mzuri wa usingizi, hunisaidia kudumisha afya mwili na akili na hunipa fursa ya kufurahia mandhari ya asubuhi, kufanya mazoezi ya mwili au kutafakari. Jambo linaloongeza ufanisi na furaha katika shughuli zangu za kila siku.

Mfanyabiashara bora zaidi ni yule aliyejulikana kuwa uwadilifu kwa ubunifu na usimamizi mzuri wa biashara yake. Anazingatia mahitaji ya wateja, kutoa bidhaa, au huduma zenye ubora na kuhakikisha malipo na mikataba hufanywa kwa wazi na haki. Zaidi ya hayo, mfanyabiashara bora hutoa mwongozo na motisha kwa wafanyakazi wake huchangia maendeleo ya kijamii kwa kuunda ajira au kusidia miradi ya kijamii na hujifunza mara kwa mara ili kuboresha biashara yake. Tabia hizi zote huchangia kufanikisha biashara delevu na kuimarisha heshima na uaminifu wa mfanyabiashara katika soko na jamii kwa ujumla.

Ninapendelea hali ya baridi kuliko joto kwa sababu baridi hunipa hisia za utulivu, rahisi kupumua na hufanya niwe na nguvu zaidi kushugulika na shuguliza kila siku. Hali ya baridi pia huniruhusu kuvaa nguo za tabia kufanya mazoezi kwa urahisi bila jasho na kupumzika vizuri usiku jambo linalo ongeza afya ya mwili na akili zaidi ya haya baridi hutoa mazingira tulivu na yenye raha ikilinganishwa na joto hali ya mbalo mara nyingi huchosha mwili na kuathiri ufanisi wa kazi na shughuli za kila siku.

Ninapenda wanyama waliokuwa wakirafiki na wenye tabia tulivu kama vile paka na mbwa. Sababu hunipa urafiki faraja na hisia za furaha wanyama hawa pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo hunifundisha ustahimilivu na uwajibikaji kwa kuwahudumia na hunifanya nijisikie karibu na asili na viumbe hai. Zaidi ya hayo kuwa na wanyama wakipenzi, huchangia, mshikamano wakijamii, kuwa mara nyingi, wanavutia watu, kuzunguka au kuzungumza, kuhusu wanyama, jambo linaloongeza furaha na amani katika maisha ya kila siku.

Wakati ninaitaji msaanda kazini hufanya mambo kadhaa kwa mtindo wa makini na badhubuti. Kwanza, hujaribu kuelezea tatizo au changamoto yangu kwa wazi hili kuelewa ni msaanda gani nao hitajika. Kisha, hufikia mwenzangu au msimamizi kwa heshima na kwa ufafanduzi. Nikiomba muongozo, maelekezo au ushauri wa namna ya kukamilisha kazi ipasavyo. Zaidi ya hayo, husikiliza kwa makini maoni na mapendekezo wanayotoa, kuchukua hatua zinazofaa na kuandika au kurekodi maelekezo ili kuhakikisha tatizo linaweza kutatuliwa kwa ufanisi. Huku nikijifunza na kuimarisha ujuzi wangu kwa siku za baadae.

Kinacho nifanya nicheke ni vichekesho vinavyo shirikisha hali halisi za maisha au tabia za watu kwa njia ya kupendeza na yenye ubunifu. Pia kucheka kunatokea napo shirikiana na marafiki au familia katika mazungumzo ya kirafiki hau ninapo furaia tukio la kuchekesha ambalo linafanya watu wengine wajisikie vizuri. Zaidi ya hayo kucheka kuna nisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuna nifanya nijisikia mwenye furaha na utulivu wa akili na uchangia kuunda mazingira ya kijamii yenye mishikamano na furaha.

Kila siku, ninatumia zana mbalimbali za digitali, zinazorahisisha kazi na mawasiliano yangu. Hizi ni pamoja na kompyuta na simu za mkononi kwa kuadika, kufanya utafiti na kushirikiana na wengine kupitia barua pepe au programu za mawasiliano. Pia, hutumia programu za kupanga ratiba na kumbukumbu, zana za kuhifadhi faili mtandaoni kama wingu, cloud storage na programu za brudani kama muziki na video. Zaidi ya hayo, mara nyingine hunitumia zana za elimu mtandaoni au programu za usimamizi wa kazi ili kuongeza ufanisi na kurahisisha shughuliza kila siku.

Ninahifadhi pesa kwa kutumia mbinu mbali mbali ili kuhakikisha rasilimali zangu zinatumika kwa busara na kuokoa kwa muda mrefu. Huanza kwa kuweka bajeti ya kila mwezi ili kufuatilia mapato na matumizi kisha kuamua kiasi cha kuweka akiba kila mwezi. Zaidi ya hayo, hutumia akaunti za benki au akiba mtandaoni zinazotoa faida ndogo na kuepuka matumizi yasiyo ya lazima au ununuzi wa haraka. Pia, hujaribu kuweka akiba kwa malengo maalumu kama chakula, elimu au dharura ili kuhakikisha pesa zikosalama na zinachangia usalama wa kifedha wa siku za baadaye.

Nguvu zangu kazini ni za mchanganyiko wa kipekee wa ujuzi, nidhamu na tabia ninazo ongeza ufanisi wa kazi. Kwanza, nina uwezo wa kupanga na kutimiza kazi kwa wakati jambo linalo ongeza ufanisi wa timu na michakato ya kazi. Pili, ni na ujuzi mzuri wa mawasiliano kusikiliza kwa maakini na kushirikiana na wenzangu kwa heshma. Jambo linalosaidia kushughulikia changamoto na kuunda mshikamano wa kikazi. Zaidi ya hayo nina ubunifu wa kutatua matatizo, uvumilivu na hali ya kujifunza. Jambo linalofanya niwe chachu ya maendeleo na mshiriki wa kujenga mazingira ya kazi yenye matokeo changa.

Kwa kweli, siwezi kuishi pasipo simu ya mukononi kwa sababu inanisaidia kuwasiliana na watu wangu na karibu kupata taarifa muhimu na kujifunza mambo mapya na hata kupanga shugulizangu za kila siku. Simu pia unisaindia kwa kazi, burudani na dharura hivi imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku.

Napenda maua sana kwa sababu sii tu kwamba yanapendeza kwa macho, bali pia hutoa harufu nzuri ambayo inaweza kufanya mtu ajisikie utulivu na furaha ndani ya moyo. Kila ina ya ua lina maana yake, roza lina ashiria upendo, sunflower linaonyesha furaha na matumaini, na lavender huleta hamani na utulivu. Maua pia huonyesha uzuri wa asili na yanatufundisha kuthamini vitu vidogo vinavyoweza kuleta furaha kubwa. Pia ukizingatia tamaduni nyingi, maua hutumika kuonyesha hisia, kusherehekea matukio muhimu na hata kuhamasisha watu. Kwa hivyo, si tu kwamba ni maridadi bali ni sehemu ya maisha yenye maana na hisia nyingi.

Sera muhimu sana katika kampuni ni ile ya maadili na uwazi, ethics and transparency. Sera hii inahakikisha kila mfanya kazi anafanya kazi kwa uadilifu, heshima na uwazi bila hila au ubaguzi. Inasaidia kujenga mazingira ya kazi yenye aman, kuwaminiana na kuamazisha ushirikiano kati ya wafanyakazi na uongozi. Pia kampuni inayofuata sera hii hutoa huduma au bidhaa kwa wateja, kwa haki, inakuwa na sifa nzuri na inakuwa himara kiuchumi na kijami. Kwa kifupi, sera ya uwazi na maandili ni msingi wa mafanikio endelevu ya kampuni na husaidia kila mtu kuelewa majukumu yake vizuri.

Kumbukumbu yangu nzuri ya shule ni ile ya michezo ya shule nilifurahia sana siku hizo za mashindano ya michezo tukiwa na marafiki zangu, tukishindana kwa furaha, kucheka na kuhimiza kila mmoja. Kulikuwa na mshikamano mkubwa kati ya wanafunzi, walimu, walitusaindia na kutufundisha kuwa mshindi na pia mshirikina wa timu. Pia, nilipenda wakati wa shuguli za kisanaa, kama kucheza kwenye tamasha la shule au kuimba kwenye tamasha la mwaka. Ambapo, kila mtu alishiriki na furaha ilikuwa kubwa. Kila, tukikumbuka siku hizo, zina nifanya nicheke na kuhisi furaha ya utoto na urafiki wakweli.

Napenda kufanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kushirikiana kwa heshima na kuelewana. Kwanza, nasikiliza maoni ya kila mtu ili kuhakikisha kila mtu ana hisia na mawazo yake yanadhaminiwa. Kisha, tunagawa majukumu kwa kila mmoja kulingana na uwezo wake na kuhakikisha kila hatua inafanywa kwa wakati. Katika kazi ya pamoja napenda kusaidia wenzangu pale wanapohitaji msaada na pia kupokea msaada bila kujivunia. Kwani kila mmoja anapochangia kazi inakuwa bora zaidi. Pia mara zote nashirikiana na kuwasiliana wazi kuhakikisha hakuna mkanganyiko na kila mtu anajua hatua inayofuata. Kwa hiyo, kazi ya ushirikiano kwangu ni kuhusu heshima, uwazi, msaada na kutimiza lengo la pamoja.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi lakini yenye maana kama kukaa pamoja tukizungumza, kushirikiana chakula au kuangalia vipindi vya televisheni kwa pamoja. Pia napenda kushiriki shughuli za nyumbani na kutoka pamoja kwa matembezi kwa sababu muda huo hutujenga kiemko na kuimarisha upendo na mshikamano. Kuwa na familia, kunanipa amani ya moyo, faraja na kunifanya nijisikie ninaungwa mkono, ndiyo maana huwa nathamini sana kila nafasi ninayopata ya kuwa nao.

Wakati umeme unapokatika, napenda kubaki mtulivu kwanza kisha kufikiria hatua zinazofuata. Mara nyingi ninawasha taa za betri au kutumia vianzo vya mwanga kama mishumaa au taa za kengele. Pia napenda kutumia muuda huo kufanya mambo yasitetegemea, umeme kama kusoma vitabu, kuzungumza na familia au kupanga shughuli zangu. Wakati mwingine napendelea kutumia muda wa ukatikanaji wa umeme kupumzika kidogo au kutafakari kwani ni fursa nzuri ya kutulia bila kelele za umeme. Kwa kifupi napanga nitumie mwanga mbadala na nikifanya kitu chenye maana badala ya kukasirika.

Filamu ninayoipenda zaidi ni ile yenye hadithi yenye mahana na ujumbe mzuri wa maisha hasa inayohusu mshikamano, mapambano na ushidi baanda ya changamoto. Napenda filamu zinazoonyesha uhalisia wa maisha, zinazonigusa kihisia na kunifanya nifikirie kwa kina hata baanda ya kuisha. Pia, napendezwa na uigizaji mzuri na namna wahusika wanavyoonyesha hisia zao kwa uhalisia. Jambo linalofanya filamu iwe ya kukumbukwa na yenye mvuto wa kipekee.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu kuna nipa nafasi ya kubadilishana mawazo, kujifunza kutoka kwa watu tofauti, na kupata suluhisho ubora zaidi kupitia ushirikiano. Kufanya kazi pamoja hujenga mshikamano, kuna saidiana pale panapo kuwa na changamoto, na kuna fanya kazi iwe rahisi na yenye matokeo mazuri. Hata hivyo, wakati mwingine napenda pia kufanya kazi pekee yangu, hasa pale ninapohitaji umakini mkubwa kupanga mawazo, au kukamilisha kazi kwa utulivu. Hata hivyo, napendelea kuchanganya njia zote mbili kulingana na aina ya kazi inayofanyika.

Siku za mvua napenda kubaki ndani na kufanya shuguli tulivu na za kufuraisha. Maranyingi napenda kusoma vitabu au kusikiliza muziki kwaani mvua inafanya mazingira kuwa tulivu na yenye amani. Pia napenda kuangalia filamu au vipindi vya televisheni pamoja na familia kwani mvua ufanya mda huo huwe wa kipekee, wa kuungana na kufuraia pamoja. Wakati mwigine, napenda pia kupika kitu cha latha au kufanya shuguli za sanaa kama kuchora au kuandika kwani mvua hutoa isia za ubunifu na utulivu wa akili. Kwa kifupi siku za mvua kwa mimi ni fursa ya kupumzika, kufuraia na kuwa na wakati mzuri.

Nashambulia mabadiliko kazini kwa kukaribia kwa mtazamo chanya na kujaribu kuelewa sababu na manufaa yake. Kwanza, nasikiliza kwa makini mabadiliko ya nayopendekezwa na hujaribu kuona nifaidagani ya naleta kwa kazi na timu. Kisha, napanga hatua za jinsi nitakavyoweza kuendana na mabadiliko hayo ni kisaidia pia wenzangu pale wanapo hitajika. Ila kila mtu aweze kuzoea hali mpya. Pia napendelea kutoa mawazo yangu au mapendekezo ya kuboresha mabadiliko kwa njia ya uwazi na heshima. Kwa ujumla, nashambulia mabadiliko kwa kuwepo tayari. Kushirikiana na kutafuta suluhisho badala ya kushikilia hali ya zamani.

Napenda sanaa inayolezea hisia na maisha halisi hasa uchoraji na mziki. Uchoraji unanivutia kwa sababu unaonyesha mawazo na hisia za mzani bila maneno, na kila picha huwa na tafsiri yake kulingana na mtu anayetazama. Mziki nao ni sanaa ninayopenda sana kwa sababu una uwezo wa kuguza moyo, kubadilisha hisia na kuleta amani au furaha. Kwa ujumla, napenda sanaa yenye ujumbe, ubunifu na inaweza kumfanya mtu atafakari au kujihisi kwa njia fulani.

Napenda shirika langu kwa sababu lina mazingira mazuri ya kazi yanayohimiza heshima, ushirikiano na kujifunza kila siku. Uongozi wake uko wazi na unathamini mawazo ya wafanya kazi, jambo linalonifanya nijisikie kuthaminiwa na kupewa nafasi ya kukua kitaaluma. Pia, napenda namna shirika linavyolenga malengo yake kwa wazi na kujali maendeleo ya watu wake. Hali ambayo hunipa motisha ya kufanya kazi kubidii na kwa moyo wangu wote.

Ndio, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia ingawa haitakuwa rahisi sana. Siku hiyo, ningeitumia kufanya mambo ya kawaida kama kuzungumza na watu, ana kwa ana, kusoma vitabu, kufanya mazoezi, au kutumia muda wa familia. Ingawa teknolojia hurahisisha maisha kuishi bila hiyo kwa muda mfupi, kunasaidia mtu kupumzika kiakili, kuungana zaidi na mazingira ya kweli na kujikumbusha kuwa maisha hayategemei teknolojia.